Ndio, napenda kula samaki sana. Na kuna sababu nyingi zinazonifanya niipende. Kwanza kabisa, samaki ni chakula kitamu na laini hasaa ukiandaliwa vizuri kama kukaagwa, kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi na nazi ladha yake huwa ya kipekee na, hunipa hamu ya kukula zaidi. Pili, samaki ni chakula chenye afya. Unavirutubisho muhimu kama protini, omega tatu, vitamin na madini yanayosaidia mwili kuwa na nguvu, kuimarisha ubongo na kulinda moyo. Ndio maana madaktari wengi hupendekeza watu wale samaki kwa mara kwa mara. Tatu, samaki ni rahisi kuandaa na huenda vizuri na vyakula vingine kama ugali, wali au viazi. Pia kuna aina nyingi za samaki kama tilapia, sato na samaki wa baharini. Hivi hufanya nisichoke kula aina moja tu. Kwa ujumla napenda kula samaki kwa sababu ni mtamu kwenye afya na unaoridhisha na hunifanya nijisikie vizuri baada ya kula.